Mimi huwa sivai miwani maana sina shida ya kuvaa, sina shida ya macho, sitamani kuwaivaa miwani maana, ukivaa miwani inaharibu macho yako zaidi, lakini nashukuru mungu maana sivai miwani.

Mimi kwa kweli napenda kukula chakula kitamu maana ndiyo appetite yangu ikue juu lazima niweze kukula chakula kitamu alafu pia ndio nile nishibe lazima chakula kiwe kitamu bila chakula kuwa kitamu hakitaweza kunivutia.

Mwandishi wa vitabu ambaye nampenda ni wallah bin wallah. Napenda mwandishi huu maana ameweza kuandika vitabu tofauti tofauti kwenye maudhui tofauti tofauti kama vile siasa, elimu, teknolojia, sayansi na kadhalika.

Sijaweza kueka picha zangu mitandaoni. Hii ni maana kutoweka picha zangu mitandaoni inanifanya ni kae salama katika mambo ya kimitandao. Kutoweka picha zangu mitandaoni pia inanisaidia watu kutonijua rahisi.

Sipendi kupiga chombo cha mziki, maana bado sijapata fursa ya kuweza kujifunza chombo chochote cha mziki, nikipata fursa hiyo pengine na eza jifunza kupiga, lakini sipendi kupiga chombo cha mziki pia maana naona huwani kazi mingi.

Ninapenda timu yangu ya mpira ya asenali. Ninapenda asenali tangu nikiwa mtoto mdogo. Ninafurahia sana wakati timu yangu inaweza kushinda. Ninapenda sana mchezaji ambaye anaitwa. Odegand. Ninakumbuka mchezo timu yangu mchezo wakushangaza ni wakati tulipofungwa mabao nane kwa mbili.

Mahali paki historia ambapo ningependa kutembelea ni huko Masaimara. Huko Masaimara kuna pahali ambapo waliweza kupata mifupa ya wale watu wa zamani. Huko ningeweza kujifunza kuona hayo mafupa ya watu wa kwanza hapa duniani.

Mimi huweza kuwakaribisha wafanyi kazi wapya kwa njia tofauti tofauti. Mimi kwa kwanza huweza kuwakaribisha kuwa kuwauliza majina yangu na kuweza kuwaambia majina yangu mimi pia huweza kuwaambia jinsi kazi inaweza kufanywa na kuwatia moyo na kuwahimiza kuwa kazi si ngumu. Mimi pia huweza kuwatakia mambo kuwatakia vyema katika kazi yao. Na naeza kushirikiana nao moja kwa moja.

Mimi sipendi kuvaa vipuli maana sijawahi weza kuvaa kipuli. Naogopa kuvaa vipuli maana naogopa kujitoboa sehemu mbali mbali. Naogopa kuvaa vipuli maana ina madara yake ukienda kujitoboa na pia naona ni mzito kwenye mwili sipendi kuvaa vipuli pia maana ni ni ya gharama na inaongeza gharama na haisaidii katika kuokoa pesa. Ndio maana sipendi kuvaa vipuli.

Mimi hujishirikisha kwa jamii yangu kwa njia tofauti. Mimi hujishirikisha hujishirikisha kwa jamii yangu kwa kuweza kuongea na watu na kuelewana nao. Mimi huweza kujishirikisha kwa jamii yangu kwa kujishirikisha katika michezo mbali mbali ambayo huwa najishirikisha. Mimi huweza kujishirikisha kwa jamii yangu pia katika maswala ya kitamaduni. Na hata mimi pia huweza kujishirikisha kwa maswala kama vile harusi, sherehe. Mimi pia huweza kujishirikisha kwa jamii yangu katika maswala ya sherehe mbalimbali kama harusi, matanga na zinginezo.

Mimi hupenda kutembea kwa miguu sana. Napenda kutembea kwa miguu maana huwa inansaidia kunyorosha miguu zangu na ni hali ya mazoezi. Napenda kutembea kwa miguu maana pia ni salama kushinda usafiri zingine kama vile pikipiki. Napenda kutembea kwa miguu maana pia mimi hua sitembei siendi mahali pa mbali sana. Napenda kutembea kwa miguu pia maana ni bei nafuu na naweza kugaramia.

Nakumbuka maisha ya pale shuleni. Ninakumbukummu tafauti pale shuleni. Na kumbuka wakati mwalimu alipokuwa anakuja na unajipata haukuweza kukamilisha kazi ambaye alikuwa amepatiana. Nakumbuka pia wakati tulikuwa tunaweza kucheza mpira. Na kumbuka pia wakati tulikuwa tunaenda kupakuliwa chakula ilikuwa inabidi tusimame kwa mstari wakati ambapo watu walikuwa naweza kupigania kuenda mbele. Nakumbuka pia walimu walikuwa wanapenda kutuchapa viboko sana. Na kumbuka pia masomo yalikuwa yanaweza kuwa ngumu saziingine. Na kumbuka pia chakula kilikuwa kinaweza kuwa kidogo. Na kumbuka pia pale shuleni tulukuwa tunaweza kupigania katika dukani kununua vitu.

Kweli mimi ni na vitu mbalimbali za thamani ambazo ni naziifahe. Kwanza mimi naona kitu cha thamani ambacho ni naifathi sana ni afyabora. Naona ni kiifadhi afyabora ni kitu cha thamani kwa wangu. Naifadhi afiabora kwa ku jiepusha na vitu ambazo zinazizanieka hatarini na kuniletea madhara. Mimi pia naifadhi kitu cha thamani ambacho ni kuokoa pesa na weza kutumia pesa kidogo kidogo na kueza kuokoa zingine.

Kuna vitu mbali mbali ambazo zinaweza kunifanya nicheke ninapowaona watu wanafuatilia maoni ya watu ambayo inawarudisha nyuma mimi hukaa na kuwacheka tu. Mimi pia huweza kucheka wakati ambapo naeza soma vitu za kufurahisha katika mtandao. Mimi pia huweza kucheka wakati ninapofanya kitu cha ujinga alafu narudi baadaye naona kuwa nilifanya kitu cha ujinga. Mimi huweza kujicheka pia.

Mimi hutumia njia mbali mbali ili zi kuweza kupata marafiki. Kwanza mimi huweza kupata marafiki kupitia kukutana na watu kila siku. Tunaweza kujuana na kuweza kuanza kuzoeana pole pole. Tunazoeana katika kukutana mara kwa mara. Kuenda katika huenda katika mikutano mbali mbali. Kusaidiana na njia zinginezo. Mimi pia huweza kupata marafiki wapya kwa kujiunga na michezo mbalimbali. Katika michezo hiyo mimi huweza kupatana na marafiki mbalimbali. Mimi pia huweza kupatana na kufanya marafiki kwa kupata na kuenda katika sherehe ambapo naeza kupatana na watu wengine na kuunda urafiki.

Ushauri ambao naweza patia mtu ambaye anaanza kazi ni kuwa, kazi huwa inakuwa na changamoto yake. Naweza kumuomba kuwa asikufe tamaa na aweze kutia bidii katika kazi yake. Maana chanda chema ndiyo huvishwa pete. Naeza kumuomba kuwa aweze kushirikiana na wenzake katika kufanya kazi. Na pia ningeweza kumwambia hakuwa, atie wakati mzuri. Afike wakati inafaa katika kazi na ajiepushe na mambo ambayo haina faida katika kazi yake.

Mimi utembea mahali pengi sana. Mimi upenda kutembea kwenye misitu. Kwenye misitu kuna mandhari ambayo inanivutia na napenda kutembea huko. Mimi upenda pia kutembea nikienda katika maduka au sokoni. Mimi pia upenda kutembea nikienda katika kanisani. Mimi pia upenda kutembea nikienda shuleni na hata pia mimi upenda kutembea nikienda katika kuabiri gari.

Mara mingi mimi huweza kucheza na marafiki zangu. Mimi hucheza na marafiki zangu michezo mbali mbali. Sisi hucheza michezo kama vile michezo ya video. Sisi hucheza mpira na sisi hucheza pia michezo zinginezo kama mchezo wa vikapu. Mimi hucheza sana mara mingi na marafiki kila wikendi na baada kila wikendi na hata saa zingine katikati za wiki.

Chakula cha jadi ambacho mimi hukipenda ni chakula ambacho ni mboga za kienyeji Mimi hupenda mboga za kienyeji kuwa napata kwa maana napata ladha yake kuwa tamu sana. Napenda chakula za jadi mboga za kienyeji maana pia huwa nazipata ni tamu na huwa inanipa nguvu sana mwilini.

Mimi hupenda hali ya hewa ya mvua. Mimi hupenda mvua maana wakati wa mvua kuna mambo mazuri. Wakati wa mvua mazingira yanaweza kukaa vizuri na vitu huwa hazikauki. Napenda wakati hewa hali ya mvua maana pia wakati huu unaweza kupanda vitu na zikaweza kumea bila kuweza kumwagilia maji kila wakati.

Mimi huenda maktaba mara kwa mara. Mimi huenda makjutaba kila siku asubui na jioni. Ju na naenda katikati kila katikati mwa wiki. Kwa hivo mimi huenda maktabani kwanzia jumatatu hadi ijumaa. Kwa hivo mimi huenda makitaba ni mara kumi kwa wiki. Hio hunisaidia katika kueza kujua kusoma na kujua mambo mapya ambayo sikuwa bado nimepata fahama.

Wakati wa furaha mimi huweza kujifurahisha kwa njia mbalimbali. Mimi huweza kujifurahisha kwa kula mlo ambao ninaupenda ambao ni ugali na nyama. Mimi pia huweza kuenda kupatana na marafiki zangu na kuenda kucheza michezo za video. Sisi pia baadaye huenda kukunywa kombe kidogo. Hiyo hunipa furaha sana.

Mimi hupenda mwezi wa machi sana. Mimi hupenda mwezi wa machi sana maana huu ndio mwezi ambao mvua unaweza kuanza kunyesha katika nchi yangu. Mwezi huu huwa inanifurahisha maana. Inanionyesha niko karibu. Siku yangu ya kuzaliwa huweza kuwa imekaribia. Mwezi huu pia huwa inanifurahisha maana huwa naeza kuanza kupanda mboga zangu maana mvua huwa inakaribia inaanza kunyesha.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati ambao niliweza kupashwa tohara. Tukio hii kwa jamii yangu huwa ni tukio la maana sana. Tukio ni muhimu maana huwa inanionyesha kuwa nimeacha kuwa mtoto na nimeweza kuwa mtu mkubwa tena mimi si mtoto. Hiyo huweza kunifahamisha kuwa huwa inabidi niweze kufanya maanuzi ambayo ni ya kuigwa katika jamii.

Mimi hupenda kusimamia wenzangu bali si kusimamiwa. Kusimamia wenzangu huwa inanifraisha maana kazi inafanywa jinsi ambavyo mimi nataka ifanywe. Hi hunisaidia maana mimi uweza kupanga kazi. Hi unisaidia unifraisha maana pia inaweza kunifanya niweze watu wafanye kazi kwa haraka pia inanifraisha maana mimi ndiyo ambaye anaulizwa maswali yote na anatarajiwa kuwa na majibu ya maswali hayo yote.

Kwa kweli kila mwanadamu ana udhaifu wake, mimi huwa na udhaifu wangu katika kazi. Katika kazi mimi huu shughulikia udhaifu wangu kwa kuweza kushughulikiana na wafanyikazi wenzangu ili waweze kunisaidia katika udhaifu wangu, mimi pia huweza kukubali kuwa nina udhaifu na kutojipa presha mingi.

Mimi niliweza kuzaliwa pahali ambapo panaitwa Bungoma. Napenda Bungoma maana ya mandhari yake. Napenda mandhari hiyo maana huwa ni safi sana. Natamani kurudi mahali uko Bungoma wakati ambapo nimeweza kujikimu vyema kifedha ili kuweza kusaidia wanajamii wenzangu. Mimi nakumbuka mambo mazuri, nikiwa mtoto kama vile tulivyokuwa tunacheza na marafiki zangu, sana.

Mimi huoga kila asubuhi ni napoamka. Alafu naenda shughuli zangu. Nikirudi jioni mimi tena huweza kuoga. Kwa jumla mimi huoga mara mbili kila siku hii hunisaidia kuwa msafi na kujiepusha na mazingira chafu ambayo yana upungufu yake katika maisha ya mwanadamu. Kuoga ni muhimu.

Mafanikio ya kibinafsi ninayoyathamini kazini ni kuona kuwa nimeweza kuongezwa cheo. Nimetoka cheo cha chini na kuenda cha juu. Mafanikio ingine ni kama vile pia kuweza kuongezwa mshara. Hii hunisaidia maana huwa nimeweza kuongeza mapato yangu. Mafanikio ingine ambayo pia mimi huweza kuyathamini katika kazi ni kuweza kufaulu katika kuwasaidia wenzangu katika kazi. Na pia kuweza kujibu maswali ya wafanyikazi wenzangu bila kusita. Pia kukua msaidizi wa wafanyikazi wenzangu huwa nathamini hiyo sana.

Kwa siku ya leo ninabwazo kuwa nina uweza kuenda katika kutembelea wagonjwa hospitali. Hi unisaidia katika kuweza kuwatia moyo na kuwambia kuwa mambo ya taweza kuwa sawa. Mimi pia uweza kuwapelekea vitu mbalimbali ambao wao uweza kufraia. Kila wanapo niona wao ukuwa na fraa. Hiyo ndo kitu ambao ninafikiria naweza kuenda kufanya leo.

Mimi huweza kufua nguo kila mwisho wa wikendi. Hii gunisaidia maana mimi hufua mwisho wa wikendi. Kwa sababu mimi huvaa nguo katikati mwa wiki. Alafu, wikendi naweza kupata fursa ya kufua. Hii pia hunisaidia mana naweza kufua nguo mingi maramoja. Hii inasaidia katika kuokoa mda. Hii pia inasaidia maana inasaidia katika kuokoa sabuni. Kwa hivo inasaidia katika kupunguza gharama ya kunua vitu kama vile sabuni. Sasa sipende kufua mara kwa mara.

Mfanya biyashara ambaye bora zaidi ambayo mimi nampenda anaitua SK Mashari. Napenda mwana biyashara huyu maana yeye ni mvumilivu na ameweza kufanya biyashara kwa muda mrefu sana. Nahisi kuwa yeye ufanya biyashara kwanjia ya kuvutia sana. Napenda mwana biyashara huyu kumana ameweza kupata mali mingi sana kupitia biyashara.

Mimi hupenda kitanda kizuri kushinda kitanda kigumu. Napenda kitanda kizuri maana hunifanya niweze kulala vyema na kuwa na ndoto za kuvutia. Napenda kitanda kizuri maana pia kitanda kizuri kinaweza kudumu kwa muda mrefu. Napenda pia kitanda kizuri maana kitanda kizuri inavutia usingizi haraka.

Nina nguvu mbalimbali kazini. Nguvu zangu ni kama vile kuvumilia. Mimi huweza kuvumilia sana kazini. Mimi pia ninanguvu kama ya kutia bidii. Mimi hutia sana bidii katika kazi yangu na huweza kujua kwanini ninafanya kazi yangu. Mimi pia nina nguvu nyingine ambayo ni kushirikiana na wezangu. Mimi hupenda kushirikiana na wenzangu kazini ili kusaidia katika kuokoa muda.

Mimi huwa situmi mfumo wa usalama wa vidole. Mimi huogopa kutumia mfumo huu maana mimi huona kama watu ambao wanajaribu kutaka kujua mfumo huo wanaeza kata vidole zako na kuichukua. Mimi hutumia sana sana neno siri ambayo tu mimi ninayeweza kujua. Mimi huona kuwa usalama wa vidole si salama sana ukilinganishwa na usalama wa neno siri ambayo mimi hupenda kutumia.

Shuguli yangu ambayo ninaipenda zaidi ni kusoma na kujiongeza ujuzi katika vitu mpya. Napenda kusoma sana luga ya kijerumani na hata kujifunza mambo mapia ambayo naeza kunisaidia na kuipanga maisha yangu ya usoni vyema.

Mimi hupenda kupiga picha sana. Mimi hupiga picha kila siku, maana hii hunisaidia katika kukumbuka kumbukumbu ambazo zinanifurahisha baadae. Mimi hupiga picha na kuzihifadhi kwenye emaili yangu ili kuepusha kupotea kwenye picha hizo. Hi hunisaidia sana. Picha ni kitu kizuri kulingana na mimi.

Mimi naweza napenda harufu sana ya keki napenda harufu ya keki maana huwa inanikumbusha wakati wa siku yangu ya kuzaliwa. Napenda kusikia harufu ya keki wakati ninapenda, ninapita katika karibu na pahali ambapo wanaokea keki nakumbuka pia wakati mwingine ambao mimi huhisi hii harufu ni wakati ninapotoka kazini jioni.

Mimi huweza kungoja barua pepe asubuhi, ikikaribia, kufika, mchana, na jioni. Kwa jumla ya mara tatu kila siku. Hii hunisaidia katika kujua mawasiliano ambayo yameweza kupatiana kwenye barua hiyo ndio maana mimi huisubiri maratatu kwa siku.

Kampuni ya kiteknolojia ambayo mimi naki ninayoiamini zaidi ni Google. Napenda Google maana inasaidia katika urahisishaji wa kutafuta maswala kutoka mtandaoni. Napenda Google pia maana inasaidia. Napenda Google kwa maana ya pro vitu ambazo wamekuja nazo kama Google Android na vitu zinginezo.

Lengo langu la mda mrefu kazini ni kujenga kitaaluma na kifedha na tamani kupata ujuzi wa hali ya juu, kufanya kazi kwa bidii na kupanda ngazi hadi ngazi ya kupanda ngazi ya juu na kufikia juu. Mwishowe na lenga kuwa mtaalamu anayetegemea mwenye maisha bora na mwenye uwezo wa kujitegemea na kusaidia wengine.

Mimi upenda kunywa maziwa sana. Mimi upenda kunywa maziwa maana maziwa inasaidia katika kuongeza vitu tafouti tafouti mwilini. Maziwa inasaidia katika kuondoa uchafu mwilini na kupa afiabora. Ndiyo maana mimi upenda kunywa maziwa. Mimi ukunywa maziwa marambili kwa siku. Asubui na jioni.

Mimi nafanya kazi ya ushirikiano na wengine maana hii inasaidia katika katika maswala mbali mbali. Hii huweza kunisaidia katika kujua mambo ambayo singeweza kujua kutokana na wengine. Kushirikiana pia na wengine inanisaidia katika kuweza kuongeza riziki yangu na pia inaweza kunisaidia katika kusaidia wenzangu. Kushirikiana na wenzangu ni kitu poa sana.

Zawadi nzuri ya ambayo nishawaipokea ni zawadi ya baisikeli. Nikiwa mtoto mdogo baba yangu aliweza kunituza kunipatia zawadi ya baisikeli katika baada ya kupashwa tohara. Baisikeli hii nilieenzi na ndiyo zawadi nzuri ambayo nimewai kuipokea kutoka nizaliwe.

Natumia njia mbali mbali ya usafiri kila siku. Mimi weza kutumia njia ya kutembea. Na pia mimi huweza kutumia njia ya kupanda pikipiki. Mimi pia weza kutumia njia ya kupanda. Gari maana hizi ndio njia ambazo hutumika sana katika nchi yangu, mimi pia huweza kutumia njia zinginezo kama ya basi. Lakini hizo si za kila siku.

Ninaanza mradi mpya kazini kwa kujipanga vizuri, kuweka malengo wazi na kukaa na nidhamu ya kufanya kazi kila siku. Kwanza nategemea kupanga hatua zote muhimu za mradi kuchukua muda wa kufanyia kila jambo kazi moja baada ya nyingine na kutafuta ushauri au rasilimali ninapohitaji. Pia nataka kuwa na ratiba ya kazi ili nipate kufanya kila kitu kwa wakati bila kuchelewa. Mwisho nashikilia msukumo na nidhamu ili kufanyikisha mradi hadi mwisho.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni blue, ni naiona mara nyingi kwenye anga, bahari na pia kwenye mavazi ni na viatu vya kiteknolojia naipenda kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, umakini na kujiamini.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS naiona ni rahisi na ya haraka zaidi kwa sababu inanisaidia kupata njia sahihi, kuepuka kupotea na kuokoa muda. Hasa ninaposafiri sehemu nisizo zijua vizuri.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo kujifunza haraka na kujiboresha, naweza kuelewa mambo mapia kwa urahisi. Hasani kijituma na kueka malengo, pia ni nauvumilivu na nidhamu ya kufanya kazi ili kufikia malengo nilio jiwekea. Hizi ndizo kipawa ambazo ni nazo.

Kwa maoni yangu, mchezaji bora wa mpira ya kikapu ni Michael Jordan. Nasema hivi kwa sababu alikuwa na kipaji cha kipekee kasa. Hasa, kasi na akili ya mchezo ya hali ya juu Jordan alichezea NBA na timu ya Chicago Bulls na alishinda mataji sita ya NBA. Kinachonivutia zaidi ni nidhamu na bidii yake. Hakuwa anaogopa changamoto na kila mara alitaka kushinda, pia alikuwa mzuri sana kwenye kufunga pointi na kucheza chini ya presha. Kwangu mimi, Michael Jordan si mchezaji bora tu, bali ni lejendi. Wa mpira wa kikapu na mfano wa kuigwa kwa wachezaji wengine duniani.

Kwa mimi aina ya keki niyayoipenda sana ni keki ya chokoleti. Napenda kwa sababu ina ladha tamu na laini. Na inanifanya, nijisikie vizuri sana nikiila. Keki ya chokoleti pia inafaa kwa sheree kama siku ya kuzaliwa au wakati wa kupumzika na marafiki.

Mimi kutumia simu yangu kila siku kwa mambo mbali mbali. Ninaitumia simu yangu kwa wasiliana na marafiki na familia kupitia WhatsApp na simu za kawaida. Pia natumia simu yangu kuangalia habari, kusikiza mziki na kutumia mitandao ya kijamii. Wakati mwingine ninatumia simu yangu kwa masomo. Kutafuta taarifa mtandao na kujifunza vitu vipya. Kwa ujumla simu yangu inanisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi hutumia zana za dijiti kama vile simu ya mkononi, whatsap na intaneti. Natumia whatsap kuwasiliana na marafiki na familia na intaneti kutafuta taarifa kusoma habari na kujifunza mambo mapya. Pia ninatumia mitandao ya kijamii kwa burudani na kupata habari. Zana hizi za dijiti zina nisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku.

Kwa mimi, study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, usimamizi wa muda na kufanya kazi kwa bidii na hitaji kuwasiliana vizuri na watu wengine, kupanga muda wangu vizuri na kutimiza majukumu yangu kwa wakati, pia kujifunza kwa haraka na kushirikiana na wengine ni stadi muhimu sana katika kazi yangu.

Lengo ambayo ninayo kwa kazi yangu ni kufanya kazi kwa bidii, kuboresha ujuzi wangu na kufanikiwa kitaaluma. Nataka kujifunza mambo mapya kila siku, kupata uzoefu zaidi na kufanya kazi kwa ubora. Pia lengo langu ni kupata kazi nzuri kujiendeleza na kusaidia familia yangu pamoja na jamii kwa ujumla.

Naweza kulinda faraga yangu mtandaoni kwa kutotumia nywila rahisi, kubadilisha nywila mara kwa mara na kuto kutoa taarifa binafsi kwa watu nisiowa jua. Pia nina kuwa makini na tovuti ninazo tembelea na programu ninazo pakua. Zaidi ya hayo ninarekebisha mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii na kuepuka kushiriki taarifa nyingi kuhusu maisha yangu ya kibinafsi.

Wakati ninaitaji msaada kazini mimi naweza kuuliza wenzangu wa kazi au na muambia msimamizi wangu. Ninaamini kuuliza msaada ni muhimu kwa sababu kuna nisaidia kujifunza, kuwepuka makosa na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia wakati mwingine natafuta tarifa mtandaoni ili kupata suluisho la tatizo langu.

Mimi hupenda kuvaa kofia wakati mwingine. Navaa kofia kwa sababu inanilinda dhidi ya jua na pia inanifanya nijisikie nadhifu na mwenye mtindo. Hasa ninapo kuwa nje au wakati wa burudani kofia inanifaa sana. Pia mimi huvaa kofia kama sitaki watu kunifahamu kwa urahisi.

Mimi hupenda kucheza michezo ya ubawa wakati wa burudani. Michezo kama draft, chest au ludo inanifurahisha kwa sababu inanisaidia kupumzika, kufikiria na kushirikiana na rafiki, marafiki au familia. Ni njia nzuri ya kutumia muda na kufurahia bila kutumia simu sana.

Mimi napendelea mahali penye pana kimya, mahali pa kimya hunisaidia kupumzika, kufikiria vizuri na kuzingatia kazi au masomo yangu. Ingawa wakati mwingine kelele zinaweza kufurahisha hasa kwenye sherehe au kwa ujumla kimya kinafanya nijisikie vizuri zaidi maana pia huwa inanisaidia katika kuongeza riziki yangu.

Mimi naweza kuainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri na kuweka mipaka wakati ya kazi na mapumziko. Ninapokuwa kazini ninajitahidi kuzingatia majukumu yangu ili nikimaliza nipate muda wakupumzika. Baada ya kazi ninajitenga kidogo na maswala ya kazi na kutumia muda wangu na familia marafiki au kufanya mambo ninayopenda kama kusikiliza muziki na kupumzika. Pia ninahakikisha napata muda wa kujitunza kwa sababu kunanisaidia kubaki na nguvu na motisha. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kudumisha uwiano mzuri kati ya kazi na maisha yangu ya binafsi.

Uzoefu wa kazi ambao umeweza kunifundisha zaidi ni kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine. Nilijifunza kwamba kufanya kazi kama timu kuna saidia kutatua matatizo kwa haraka na kupata matokeo bora. Pia ilinifundisha kuwasiliana vizuri, kusikiliza maoni ya wengine na kueshimu tofauti za watu. Uzoefu huo pia ulinifundisha uajibikaji na uvumilifu kwa sababu kazini si kila siku huenda kama unavyo panga. Kwa ujumla uzoefu wangu wa kazi umefanya nikae nikue kitaaluma na kibinafsi.

Kazi ya nyumbani ambao naichukia zaidi ni kufua nguo, kwanza kabisa inahitaji muda mwingi na nguvu nyingi, hasa kama nguo ni nyingi au zimechafuka sana, wakati mwingine hali ya hewa haikubali, hasa kuna pokuwa na mvua au baridi, jambo ambalo linafanya kazi hii iwe ngumu zaidi. Pia kufua nguo kunahitaji umakini kwa sababu lazima utenganishe nguo kulingana na rangi na aina ya kitamba. Vinginezi vyi zinaweza kuharibika. Baada ya kufua nguo bado kuna kazi ya kunyoosha au kupigia pasi ambayo nayo huchukua muda. Ingawa na jua ni kazi muhimu kwa usafi na afya sifurahi kabisa na ningependa kukua kama kungekua na njia rahisi zaidi ya kuifanya.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Kawaida napenda kutumia siku hiyo nikiwa na familia na marafiki wa karibu. Tukizungumza, tukicheka na kufurahia muda pamoja. Wakati mwingine tunaenda, tunaanda chakula kidogo au keki. Si lazima iwe sherehe kubwa. Bali iwe ya kufurahisha. Pia ninapenda kuchukua muda wa kujifikiria na kuru kwa mwaka uliopita na kupanga malengo mapya kwa mwaka unaofuata.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa kufuata hatua kadha ili ziwe wazi na rahisi kuelewa. Kwanza nakusanya taarifa zote muhimu kuhusu kazi niliofanya. Kama matokeo, changamoto na mafanikio. Ninahakikisha taarifa ni sahihi kabla ya kuanza kuandika. Kisha napanga ripoti kwa mpangilio mzuri. Kuanzia utangulizi mfupi, maelezo ya kazi na hitimisho. Natumia lugha rahisi na sentensi fupi ili mtu aweze kuelewa. Pia ninapenda kutumia pointi au vichwa vya habari ili ripoti iwe nadhifu. Mwisho ninapitia na kuirekebisha ripoti yangu ili kuondoa makosa na kuhakikisha ujumbe wangu kuwa wazi. Kwa kufanya hivyo ripoti zangu huwa za kitaaluma na zinaeleweka vizuri.

Mimi hushughlikia muda yangu kazi ni kwa kupanga kazi zangu mapema na kuweka vipa umbele. Kila asubui na jitazama na jitazama kazi ni lizo nazo na kuamua nizipi ni za haraka na zipi zinaweza kusubiri. Hii inanisaidia nisipoteze muda, kwenye mamo yasio muhimu. Pia minaweza kuwe na najiwekea ratiba ya siku na kuigawanya kazi yangu na vipindi vya muda, ili niweze kufanya kazi kwa umakini bila kuchoka sana. Na jitahidi kuepuka usungufu kama kutumia simu bila, sababu wakati wa kazi. Zaidi ya hayo, ninaakikisha napata mapumziko mafupi ili kurudisha nguvu na kuendelea kufanya kazi, kwa ufanisi. Kwa njia hii, ninaweza kutumia muda wangu kazini vizuri na kutimiza majukumu yangu, kwa wakati.

Mimi huweza kukagawanya taka zangu kadri inavyowezekana najaribu kutenganisha taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na taka zisizo oza kama plastiki karatasi na chupa. Hii inanisaidia kueka mazingira safi na kupunguza uchafuzi. Pia na jitahidi kutumia tena bathi ya vitu kama mifuko au viviomu. Na pale inavyoezekana kuchakata taka na kama plastiki na karatasi. Ingawa wakati mwingine si raisi kutoa kana na ukosefu wa vifa na au muda. Ninaamini kugawanya taka ni hatua ndogo lakini muhimu kwa kulinda mazingira na afya jami.

Kulingana na mimi sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni mawasiliano mazuri, uadhilifu na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri anapaswa kuwasiliana wazi na timu yake ili kila mtu aelewe malengo na majukumu yake. Pia kiongozi anahitaji kuwa muaminifu na mwenye haki kwa sababu watu humuamini na kumuheshimu. Zaidi ya hayo kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uvumilivu na uwezo wa kuhamasisha wengine ili timu ifanye kazi kwa bidii na kufikia malengo yake.

Nimewahi pata fursa ya kutembelea ziwa na mtu. Uzoefu huo ulikuwa mzuri sana na wa kukumbuka. Kumbukwa, nilifurahi kuona maji upepo moana na mazingira ya asili yaliyokuwa tulivu. Kutembelea maeneo kama hayo hunipa amani ya moyo na. Hunisaidia kupumzika kutoka kwenye shuguli za kila siku. Pia ilinipa na fasi ya kufikiria na kufurahia uzoefu wa mazingira wa ya asili.

Chakula cha kigeni ambacho nishawahii kujaribu ni pizza. Mara ya kwanza nilipokila nilishangaa ladha yake kwa sababu ilikuwa tofauti na vyakula vya kawaida nilivyozoea. Nilipenda hasa mchanganyiko wa jibini, mkate laini na viungo mbalimbali. Kuonja chakula cha kigeni kilinifanya nijisikie kama najifunza utamaduni mpya. Tangu hapo pizza imekuwa moja ya chakula ninayoipenda mara kwa mara hasa wakati wa burudani au nikiwa na marafiki.

Ninahisi mchanganyiko wa hisia kuhusu tathmini za kazi. Wakati mwingine ninahisi wasiwasi kidogo kwa sababu tathmini hunifanya, nijithamini na kuona maeneo, ninayohitaji kuboresha. Hata hivyo, pia ninaziona kama fursa ya kujifunza na kukua.

Nimewahi kusafiri kwa ndege ilikuwa mara ya kwanza uzoefu wa kipekee sana. Hasa wakati ndege inapo tua, nilihisi msisimko na furaha kuona dunia kutoka juu. Safari ya ndege ilinifundisha pia kuwa na subira na kufuata taratibu. Kama ukaguzi wa usalama na muda wa kusubiri. Kwa ujumla ilikuwa safari ya kuvutia na ningependa tena kusafiri kwa ndegi siku zijazo.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya blue ninaipenda kwa sababu inanifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani na pia ni rangi inayofaa kwenye mavazi na mazingira mengi kwa ujumla blue hunipa hisia nzuri na inanivutia sana.

Kwa kawaida mimi huweza kulala kati ya saa nne hadi saa tano usiku. Najitahidi kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu kwa ajili ya shughuli za siku inayofuata. Wakati mwingine nikifanya kazi au nikitazama kitu muhimu. Naweza kuchelewa kidogo lakini napendelea kulala mapema.

Napenda kutumia muda yangu na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye mara yenye maana mara mingi tunakaa pamoja nyumbani tukizungumza kuhusu siku zetu. Tukicheka na kushirikiana mawazo ambayo hunifanya nijisikie karibu zaidi na familia yangu na hunisaidia kuweka kuelewa kila mmoja vizuri, pia ninapenda kushiriki nao kwa shughuli nao kwenye. Shughuli za kila siku kama kupika, kula pamoja au kufanya usafi. Wakati mwingine tunatazama televisheni au kusikiliza muziki pamoja. Jambo linalotupa muda wa kupumzika na kufurahia uwepo wa kila mmoja. Wakati wa mapumziko au siku maalumu, tunapenda kutembelea ndugu au marafiki au kutoka kidogo kubadilisha mazingira. Kwa ujumla kutumia muda na marafiki hunipa na familia hunipa furaha amani ya moyo na kunikumbusha umuhimu wa mshikamano na upendo katika maisha.

Napo kutaya na kazi ya dharula na jitahidi kwanza kutulia na kutathmini hali. Ninaangalia haraka ni nini kinahitajika, kufanywa mara moja na ni nini kinaweza kusubiri. Hii inanisaidia nisiwe na msongo wa mawazo na kufanya maamuzi sahihi. Kisha naweka kipa umbele kwa kazi hiyo ya dharula na kupanga hatua za haraka za kuimaliza. Ikiwezekana naomba msaada wenzangu wa kazi au na wajulisha wa simamizi wangu ili tufanye kazi kwa pamoja. Pia na jitahidi kuwasiliana wazi ili kila mtu ajue kinachoendelea. Bada ya kushugulikia dharula na pitia kazi nyingine ili kurekebisha ratiba yangu na kuhakikisha hakuna jambo muhimu lilalobaki nyuma. Kwa njia hii ninaweza kushugulikia dharula na kwa ufanisi bila kuvuruga kazi zangu zote.

Ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia ya heshima, uwazi na ushirikiano. Kawaida tunatumia mazungumzo ya ana kwa ana kazini ili kuelewa na haraka. Hasa tunapohitaji kujadili mambo muhimu au kutatua matatizo. Pia natumia simu barua pepe au whatsapp kuwasiliana kuhusu kazi ratiba au taarifa za haraka. Na jitahidi kusikiliza maoni ya wenzangu, kuuliza maswali inapohitajika na kutoa mchango wangu kwa njia nzuri. Kwa ujumla, mawasiliano mazuri hunisaidia kufanya kazi kwa timu na kufanikisha malengo yangu ya pamoja.

Mimi hupenda kulima bustani. Hasa ninapokuwa na muda. Kulima bustani hunipa utulivu wa akili na hunipa. Hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili. Ninapopanda mboga au maua na kuziona zikikua taratibu nahisi furaha na kuridhika. Bustani pia hunifundisha subira na uwajibikaji. Kwa sababu mmea inahitaji uangalizi wa mara kwa mara kama kumwagilia na kuondoa magugu. Zaidi ya hayo ni njia nzuri ya kupumzika baada ya kazi na kufanya mazoezi mepesi ya mwili. Kwa ujumla kulima bustani ni shughuli ninayopenda kwa sababu inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya yangu ya kimwili na kiakili.

Mimi huweza kueka malengo ya kila mwezi kazini kwa kwanza na kujitathmini kazi niliofanya mwezi uliopita naangalia kile kilichofaa nikiwa na changamoto nilizokutana nazo ili nijue nini nahitaji kuboresha. Hii inanisaidia kueka malengo yaliohalisi na yanayoweza kufikiwa. Kisha ninaweka malengo yangu kwa uwazi, nikiayagawanya katika malengo makubwa na madogo. Kila lengo nina lipangia muda na hatuwa za kulitekeleza ili nisiwe na mkanganyiko. Pia nahakikisha malengo yangu yanaendana na majukumu yangu, kazini na matarajio ya timu au kampuni. Mwisho, ninajitahidi kufuatilia maendeleo yangu kila wiki na kurekebisha mipango pale inapo hitajika. Kwa kufanya hivo, ninaweza kubaki na mwelekeo mzuri, kuongea ufanisi kazini na kufikia malengo yangu ya kila mwezi.

Mimi ninalea nywele zangu maramoja au marambili kwa wiki. Kulingana na hali ya hewa na shughuli ninazofanya kama nimekua nikifanya kazi nyingi au kutokua na jasho sana naweza kuosha nywele mara ya zaidi ili zibaki kuwa safi. Ninapozilea nywele zangu ninajaribu kutumia maji safi na bidhaa zinazofaa ili kulinda afya ya nywele na ngozi ya kichwa. Pia ninahakikisha nazikausha vizuri na kuzipanga kwa mtindo rahisi unaofanya nijisikie nadhifu. Kwa ujumla kuzingatia utunzaji wa nywele kunanisaidia kujisikia vizuri na kujiamini kila siku.

Nimeweza kujifunza hekima kubwa ya maisha ni subira na bidii hulipa. Nimegundua kuwa mambo mengi hayaji haraka. Wakati mwingine mtu anaitaji kuvumilia changamoto ili kufikia mafanikio. Pia nimejifunza umuhimu wa kushimu watu na kusikiliza maoni yao. Kwa sababu kila mtu anakitu cha kufundisha. Maisha yamenifundisha kuwa kufanya kazi kwa uwaminifu, kuwa mnyenyekevu na kuto. Katatamaa hata wakati mambo ni magumu. Kunaleta amani ya moyo na maendeleo ya kweli.

Wakushangaza zaidi niliowahi kupata ni kusafiri kuenda mahali nilipokuwa sijawahi kufika kabla. Nilipofika huko nilihisi mchanganyiko wa hofu kidogo msisimko na furaha kwa wakati mmoja. Kila kitu kilionekana tofauti na nilichozoea kuanzia mazingira hali ya hewa hadi, watu waliokuwa wakizungumza lugha au lafudhi tofauti. Kilicho nishangaza zaidi ni ukarimu wa watu nilio kutana nao ingawa hatukujuana. Walikuwa tayari kunisaidia na kunielekeza pale nilipo hitaji msaada. Pia nilipata nafasi ya kuonja chakula kipya na kujifunza mambo mapya kuhusu utamaduni wao. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa kujitokeza nje ya eneo la mazoeo ni jambo muhimu sana maishani kuliniimarisha kisaikolojia ukanipa kujiamini zaidi. Na kunifanya nitambue kuwa kila uzoefu mpya hata ule unaotisha mwanzoni, unaweza kuwa somo muhimu katika maisha.

Sera ya kampuni ninayoiona kuwa muhimu sana ni sera ya heshima na usawa kazini. Sera hii inahakikisha kuwa wafanyikazi wote wanatendewa kwa haki bila ubaguzi wowote. Iwe ni kwa msingi ya jinsia, umri au nafasi kazini. Inasaidia kujenga mazingira ya kazi yaliyo salama na yenye kuaminiana. Pia naona sera ya mawasiliano wazi. Mawasiliano wazi na wazi ni muhimu kwa sababu inawapa wafanyikazi nafasi ya kueleza mawazo yao, changamoto na mapendekezo bila woga. Hii huongeza ushirikiano na husaidia kampuni kufanya mamuzi bora. Zaidi ya hayo, sera ya maendeleo na mafunzo kwa wafanyikazi ni muhimu sana. Kwani inawawezesha watu kujifunza, ujuzi mpya na kukua kitaaluma. Kwa ujumla, sera hizi husaidia wafanyikazi kujisikia, kuthaminiwa na kuchangia katika mafanikio ya kampuni kwa ufanisi zaidi.

Naweza ninapo shughulikia muda wa muisho na jitahidi kwanza kutuliza akili na kupanga hatua badala ya kukasirika au kujaribu kufanya kila kitu haraka. Kawaida nna anzia kwa kuorodhesha majukumu yote yanayohusiana na kazi hiyo na kuamua nikipicha kufanya kwanza ili, nisibaki nyum. Baada ya hapo, naweka ratiba ndogo ya kila hatua. Nikijua ni muda gani ni naowitaji kwa kila kipyengele cha kazi. Hii inanisaidia kuwepuka msongo wa mawazo na kufanya kila kitu kwa utaratibu. Wakati mwingine, nikiona kazi ni kubwa sana, ninaomba msaada wa wenzangu au kushirikiana, nao ili, kazi ikamilike kwa wakati. Pia n jitahidi kuepuka usumbufu wakati wa kazi. Kama kutumia simu bila sababu au kuzungumuza sana. Ili niweze kuzingatia kikamilifu. Mwisho, marazote nina pitia kazi nilioimaliza kukagua kama, kila kitu kiko sawana kukamili kabla ya mda wa mwisho. Kwanjia hii, inaweza kushghulikia muda wa mwisho, kwa ufanisi, utulivu na bila msongo.

Ninapokuwa nimesimama kwenye mstari ninajihisi kama niko kwenye hali ya kusubiri kwa subira inayojaribiwa. Mwanzo ninajipa moyo niki jiambia kwamba kusubiri ni sehemu ya maisha na hakuna haja ya kukasirika. Lakini kadri ya, kadri muda unavyo pita, mwili unaanza kuchoka, miguu inahisi uzito, mgongo unaanza kunisumbua kidogo na ni, najikuta nikibadilisha mkao mara kwa mara ili nijisikie afueni. Akili yangu pia haikai tuli na waza mambo mengi. Mara natazama watu walioko mbele yangu nikiesabu ni wangapi wamebaki. Mara natazama saa nikitumaini muda umesonga haraka kuliko ninavyohisi. Kuna wasiwasi wa chini chini hasa kama nini haraka au ninaogopa kuchelewa. Lakini najitahidi kuficha na kuonekana mtulivu. Wakati huo huo, ninajifunza kuwa mvumilivu kuwa mvumilivu. Ninavuta pumzi ndefu, ninajikumbusha kuwa kila mtu hapa yuko kwenye hali kama yangu. Na kwamba kukasirika hakutafanya mstari usonge haraka. Kuna hata wakati mfupi wa kujituliza, nikitazama mazingira ya nayo nizunguka au nikisikiza sauti za watu na kujipa mawazo mengine. Kwa ujumla, kusubiri kwenye mstari, kuna nifanya nijihisi, nimechanganyikiwa kidogo kihisia.

Ninacho penda kuhusu shirika langu ni kwamba linanipa nafasi ya kukua na kujifunza kila siku. Ninajisikia kuthaminiwa kwa sababu mawazo yangu yanasikilizwa. Ninahisi mchango wangu unamaana katika kazi tunayoifanya. Hilo hunipa motisha ya kufanya bidii zaidi na kujituma hata pale kazi inapokuwa ngumu pia napenda ushirikiano uliopo kati ya wafanya kazi. Kuna hali ya kueshimiana na kusaidiana. Jambo linalofanya mazingira ya kazi yawe, rafiki na ya kuvutia.

Mara nyingi, ninajaribu kusasisha vifaa vyangu mara kila ninapohisi kunahitaji au kuna toleo jipya linazo. Linalofanya kazi iwe bora. Si lazima iwe mara kila siku. Lakini napendelea kuwa makini na teknolojia na kuhakikisha kwamba kila kitu kinafaa. Fanya kazi vizuri na hakina dosari zinazoweza kunisumbua baadaye lwa mfano ikiwa ni simu kompyuta au programu mara nyingine nakagua sasio linalopatikana mara kwa mara lakini kwa haraka haraka tu kwa sababu ipo sasisho. Badala yake nakagua dhamani ya sasio hilo kama linaloongeza utendaji linaimarisha usalama linaondolea kasoro kisha nisasisha kwa kifupi ninajaribu kudumisha vifaa vyangu katika hali bora ki nikihakikisha vinaendelea kufanya kazi vizuri. Na kwamba sipotezi muda au data kwa sababu ya vifaa vilivyozeeka au visivyosasishwa.

Manzaro kutoka dirisha mwangu yananifana ijisikie ikiwa sehemu ya ulimwengu unaoendelea mbele. Huko mimi nikiwa nimekaa kimia. Maranyingi ninapoweka macho yangu inje. Inashuhudia mchanganyiko wa maisha ya kila siku watu wakitembea haraka. Magari ya kipita kwa kelele zao na wengine wakipumzika kwa utulivu. Kuna kitu cha kuvutia katika kuona mwendo wa kila mmoja na mtiririko wa maisha kutoka sehemu moja tulivu. Na mara nyingi hii inanifanya nijiisi mtilivu kwa moyo. Pengine kuna maeneo ya ki jani kama miti maua au hata miti midogo mtaani ambayo hunipa isia ya amani na kuleta faraja moyo ni mwangu. Mipaka ya jiji au nyumba za jirani uleta isia usalama na utaratibu. Lakini pia uonyesha ukweli wa maisha kila mtu ana hadithi yake. Kila kona inase shuguli zake na kila kipande cha dunia kina mchoro yake. Wakati mwingine mwangaza wa jua unapopita kwenye madirisha au mvua inaponyesha kwenye paa unanifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Na kunitia masa ya kufikiria zaidi juu ya maisha na ndoto zangu Manzaro hayo sio tu ya kuona tu bali ni chanzo cha mawazo na hisia mara nyingine uzalisha furaha ndogo ya ndani na mara nyingine huzua tafakari ya maisha.

Leo asubuhi hali ya hewa hapa Nairobi ni mawingu na si jua kali sana. Iko katikati ya wastani na utakuwa mzuri kwa shughuli za nje. Asubuhi ilikuwa na mawingu, jioni kuna uwezekano wa mvua au radi. Au mawingu mazito na joto linatarajiwa kwa wastani tu kwa siku hii. Kwa jumla ni siku yenye mawingu mengi na mvua kidogo kuweza kunyesha baadaye. Kwa kifupi, leo ni siku ya mawingu si joto sana na kuna nafasi ya mvua. Au umande kama itavuruga wakati wa mchana au mapema usiku kwa hivyo si hali mbaya sana.

Juisi ya matunda ninaeyoipenda zaidi ni juisi ya machungwa. Napenda kwa sababu ni bora kwa afya. Inanipa vitamini cha na hutoa nguvu ya haraka asubuhi. Pia napenda kujaribu mchanganyiko tofauti wa matunda. Mfano machungwa na papai au machungwa na zabibu. Ili kupata ladha tamu ya kipekee. Kwa siku zote za joto juisi ya matunda hutoa hisia ya utulivu na furaha na mara nyingi napenda kuinywa wakati wa kula chakula cha mchana au baada ya kufanya mazoezi. Juisi hii pia inanifanya nijisikie mara moja na mwenye afya kwa sababu inachanganya ladha na lishe kwa kiwango kizuri. Ikiwa unataka naweza kukuambia.

Mara nyingi mimi natumia programu zinazo saidia kujifunza kupanga kazi na mawasiliano kwa mfano napenda kutumia Microsoft Word na Excel kwa sababu zinanisaidia kupanga mawazo kufanya hesabu na kuandika repoti au maelezo. Pia natumia Google Chrome au Firefox kwa ajili ya utafiti na kupata taarifa haraka. Kwa mawasiliano, napenda kutumia WhatsApp na Gmail kwa sababu zinarahisisha kuwasiliana na marafiki, walimu na wenzangu kazini au shuleni zaidi ya hayo mara jiingine napenda kutumia apps za masomo na lugha kama vile duolingo au apps za kuandika mazoezi ya kijerumani ili kuongeza ujuzi wangu kila siku kwa kifupi programu ninazotumia zaidi ni zile zinazoongeza ujuzi kurahisisha kazi na kufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi.

Mchezo ambao ninaoupenda sana katika olimpiki ni mchezo wa mbio, hasa za mita mia moja na mia mbili. Napenda kwa sababu ni mchezo unaoitaji kasi, nguvu na nidhamu kubwa. Na kila sekunde inahesabiwa, ni jambo la kusisimua kuona wanariadha wakishindana kwa nguvu zao zote na kushindana kwa heshima. Pia napenda mbio za umbali, mrefu na marathoni kwa sababu, zinaonyesha uvumilivu, nidhamu na jitihada kubwa. Kuona jinsi wanariadha wanavyopanga mbio zao, kuthibithi nguvu zao na kutoa mshtuko wa mwisho kuelekea mstari wa kumalizia kunanifundisha kuwa mpango mzuri. Na nidhamu ni muhimu si tu kwenye michezo, bali pia maishani. Ulipiki pia napenda kwa sababu ni mahali ambapo inchi zote zinashirikiana. Nakuona ushindi wa haki ni jitihada zinazo tu, Tambulio kunanipa hamasa ya kufanya kazi kwa bidii na kushindana kwa heshima, kwa kifupi mchezo huu, si tu burudani kwangu, bali ni chanzo cha mskumo, nidhamu na kujifunza mbinu za maisha kila siku ya maisha.

Wakati wa msongo wa kazi mimi hufanya mambo tofauti. Mimi nakaa kimya kidogo napumzika na kupanga mambo kwa utaratibu. Napenda kupumzika kidogo kisha kurudi kwenye kazi. Hatua kwa hatua badala ya kuchanganya kila kitu pamoja. Pia napenda kutumia muda kidogo kufanya mazoezi au kutembea. Kwani kunanisaidia kupunguza msongo na kuweka akili safi. Mara, nyingine napenda kusikiliza mziki au kufanya mazoezi ya kupumua ili nijirekebishe na kuendelea na kazi kwa umakini zaidi. Kwa kifupi, mimi najaribu kudhibiti msongo kwa utaratibu, kupumzika kidogo na kurudi kwenye kazi nikiwa na akili safi.